Ripoti zangu za kazi huw naandaa kwa njia tofauti tofauti ikiwe njia ya kuandika na mkono kwa karatasi ama kitabu na pia kupitia kompyuta ambazo tukonazo kazini na pia mwenye kwangu na kompyuta hivyo basi ndo naandaga ripoti zangu za kazini na pia kweza kuzitoa yelema karatasi.

Napendelea mwanga wakati sababu, mwanga wakati haumizi macho, kwa hivyo mtu nawezaona viizuri, naweza soma, naweza fanya kazi zangu vizuri na mwanga wakati pia haumizi kichwa, ni mzuri kwa macho yetu, haumizi macho.

Mimi kulingana na kazi yangu ni ya kurauka asubuhi So napenda kulala mapema ili nieze kuamka kabla jua halija, halijawaka ili ndo nieze kufika kwa kazi mapema, kujitarisha kufanya kazi na pia napenda kulala mapema ili nisichoke mwili niamke kama mwili wangu ukona nguvu.

Mimi hua nalala zaidi ya masaa saba na chini ya masaa kumi kulingana siku tofaut tofauti kuna siku ze huwa nimekua nimechoka Lakini sana sana huwa nalala masaa nane mbapo huwa naweza kutoa uchovu wangu na siku inaofuata huwa naamka nikiwa na nguvu ndo naweza kuenda kazini.

Ndio mimi hununua vitu kwa kutumia simu kwa kuwa simu inanifanya nisitoke niende dukani navinunua kwa urahisi inanichukua sekunde kidogo kununua vitu na pia naweza ingia mtandaoni nitafute vitu napenda niangalie picha niweze kuvinunua na niweza kulipia kupitia njia mbalimbali za benki ama njia zingine za kulipia simu.

Mimi hupenda kufanya kazi pekee yangu kama ni kazi ambayo si kubwa ama ni kazi ambayo naweza kuifanya mwenyewe na pia saa zingine kama kazi ni kubwa napenda niifanye na wengine ili tuweze kuimaliza kazi ile kwa haraka na pia tuweze kufaidi sote kwa hio kazi.

Zawadi nzuri kabisa nishaipokea ilikuwa ni zawadi ya simu ambayo zawadi hiyo nilinunuliwa na dadangu mkubwa na nilikuwa nimemaliza kidato cha nne akaniambia nikimaliza atanipatia zawadi basi hivo akaninunulia zawadi ya simu ya iPhone na wakati huo nilifurahi sana.

Na inafanya kazi nao ni timu ya karibu, ni timu mbayo tunaonana kila siku, tunaishi mtaa mmoja na sisi sana sana hufanya kazi kila siku. Ni watu ambao tunonana ana kwa ana kila siku tunapatana malipale kazini na kufanya kazi zetu.

Mimi napenda sana kupiga picha, kupitia kamera ya simu ama kamera ya kawaida. Hizo picha mimi huziweka vizuri ili niweze kuangalia wakati mwingine ili kujikumbusha mahali nilipo zuru na mahali nilipo enda na wale marafiki zangu nilipo kuwa nao.

Hapana mimi huwa sigawanyi taka zangu ila huwa nazikusanya, nazieka kwa mkoba mmoja, nazipeleka kwa shimo la kutupa taka, ambapo serikali hukuja hapo na gari zao kukusanya zile taka taka na kuzipeleka mahali zinahifadhiwa. Mbali na binadamu.